Kitu ambao ni zataka kuambia ngependa kumpa mtu anayanza kazi ni awe na nithamu kitu ya kwanza. Awe ni mtu ambao na ako ready kujituma kwa kuweza kuamka mapema na kuingia kazi ni kwa wakati unayufa. Aize kueshimu kila mtu ambaye anampata kwa kazini. Nawa awe tibiti kwa kuwa kuna bado changamoto kwa kazi ambao na ingia kwa sasa. So, anafakuwa ready for the challenges na zamkumba akiwa kazina.